Ile juisi ya matunda nayopenda ni juisi ya ya ma nanasi ama passion. Iyo napenda sana. Ju ile ile iko na utamu ingine. Yenye haina kwa hizi juisi zingine. Iyo naipenda sana. Kwanza ikiwa baridi naipenda kabisa. Na huwa inanichangamusha pia kiakili.

Venye nafanya kupunguza matumizi ya plastiki ni na pia na huwa na natafuta mbinu zingine zenye zita nitatumia kuli, lakini sio plastiki, pia na napenda sana kurecycle izo plastiki na pia napenda natumia, na taka natumia mbinu zingine kuliko plastiki.

Napenda kununuwa vitu katika duka na pia kwa mtandao lakini inalingana. Kama vitu za elektronikzi napenda kununuwa kwa mtandao lakini vitu za zingine kama chakula napenda sana kulunuwa kwa duka. Napenda kuangalia bei mahali, bei ni rahisi kuliko ingine. Kama bei rahisi iko kwa mtandao nitanunua kwa mtandao lakini kama kwa duka iko rahisi pia nitanunua kwa duka.

Kile kifaa cha kiteknolojia yenye siwezi ishi pasipo ni simu ya na pia laptop siwezi ishi bila hizo vitu mbili juu zinanisaidia pia kwa mawasiliano na pia kwa kikazi na ninazitumia kila wakati na kila siku na bila hizo siwezi ishi bila.

Ile kazi ya nyumbani nayoichukia, nachukia sana kusafisha nyumba, sipendi kabisa nachukia hiyo kazi, na pia kuosha vyombo, hiyo ndio kazi nachukia sana. Lakini pia napenda sana kuosha nguo, na kupika na kukaa na watoto. Hiyo ndio napenda sana.